Apana, sio mpenzi sana popcorn kwa sababu meno yangu ni mabovu kwa hiyo utafunaji wake mara nyingi unanipa shida lakini pia ladhake, sio kitu nachokipenda sana Raila, watu wanaonizunguka wanapenda aswa mtoto wangu wa kwanza wa kike huyo anapenda sana popcorn kwa hiyo ndo mlaji mkuu wa popcorn a mara nyingi ndio namunulia yeye. Lakini mimi apana, so mpenzi wa popcorn.